Mimi hutumia programu kadha wa kadha kwa mawasiliano na kufanya vitu mbali mbali. Moja wapo ya hizo programu ni whatsapp, kwa mawasiliano ya haraka, ujumbe sauti za video na hutumika, natumianga zaidi kwa biashara na masomo. Facebook kwa kuunganisha kwa kujunganisha marafiki na watu kwa kutangaza biashara na hata kupanga burudani. Youtube kujifunza ujuzi mbali mbali, burudani na pia ni chanzo cha mapato kwa ninapotengeneza mahudhui. Google site kwa kutafuta taarifa kwa haraka, kujifunza na kufanya utafiti na mambo mengineyo. Mimi pia hutumia microsoft word kuandika barua, ripoti za kazi na mambo mengineyo. Pia hunisaidia ku kuhariri na kuhifadhi nyaraka kwa urahisi pia, mimi hutumia Microsoft Excel kuhifadhi na kuchambua takwimu, kuhesabu mapato na matumizi mbalimbali mimi hutumia Zoom ama Google Meet kwa mikutano ya ki mtandaoni na pia kuokua muda na gharama za kusafiri. TikTok kwa madhumuni ya burudani na elimu kwa kutangaza vipaji na pia kuandaa mahudhui. Mimi hutumia pia Instagram kwa kushiriki picture na video na mambo mingine kisha nimi hutumia mpesa app kwa kutuma na kupokea pesa, kulipa, bili na kununua bidhaa na pia hutumia kwa sababu ni rahisi na ni salama kwa kutumia.

Ninapo kuwa na wasiwasi, mimi hufanya mambo kadha wa kadha ili kutuliza akili na mwili. Moja wapo ya mambo haya ni kupumua taratibu na kwa kina. Mimi huvuta pumzi pole pole kupitia pua, pia mimi hushikilia kwa sekunde chache na kisha kuzitoa kwa taratibu pia kupitia mdomo. Jambo la pili, mimi huchukua mapumziko mafupi. Mimi nachokifanya kwa muda ni kupumzika au kutembea kidogo. Jambo lingine pia mimi huzungumuza na mtu na ninaye muamini, awe rafiki, mtu wa familia, kiongozi kwa hivyo hunisaidia katika napo kuwa na wasiwasi jambo jingine mimi hufanya mazoezi mapesi kama kutembea, kunyoosha mwili, yoga hiyo hunisaidia katika kutoa kemikali za furaha jambo jingine mimi huepuka mawazo hasi yani hubalisha fikira kwa kufikiria jinsi ya kupanda suluhisho jambo jingine mimi huandika mawazo yangu chini kwa kuandika kunisaidia katika kuyaweza kwa mawazo ama wasiwasi jambo jingine mimi hupunguza matumizi ya simu na habari nyingi mimi hufanya kuepuka mitandao kwa sababu inaweza ikanionhezea wasi wasi zaidi jambo jingine mimi hufanya kitu ambacho ninacho kipenda kama vile kushiriki katika kuwatch filamu ama vile jambo jingine ninapo kuwa na wasiwasi mimi hutafuta hali ya kupumzika wa kupitia kukulala au kupumzika kwa kutulia mahali. Na mwisho mimi hutafuta msaada wa kitaalamu kama vile kushauriwa, na kupata ushauri wa kitaalamu ili kuboresha afya ninapo kuwa na wasiwasi.

Mimi huhifadhi data kupitia mjia mbalimbali na hii hunisaidia kuzuia katika kupotea kwa data au taarifa muhimu, kulinda siri na kuhakikisha kwamba data inapatikana wakati wowote unapoihitaji. Kuna njia mbalimbali tunaweza kutumia kuhifadhi data mojawapo ni kutumia vifaa vya kuhifadhi yaani storage devices kama flash disk, external hardware, memory card. Hizi hutumia sana unapotaka data kupatikana bila intaneti pia mimi huhifadhi kwa njia ya mtandaoni yaani cloud storage kwa kupitia google drive, one drive box ama dropbox hii hunisaidia katika kuhifadhi data ya mtandaoni kwa kufikia popote na ni salama na hata kifaa kikiharibika ni rahisi ukapata data yenyewe mimi hutumia huhifadhi data kupitia nenosiri, mimi huweka nenosiri kwenye simu, kompyuta au mafaili ili ninapohitaji naweza nikazuia watu wasiokuwa na nia njema dhidi ya kuchukua data pia mimi huhifadhi data kwa kupitia kufanya nakala ya akiba yaani backup kuhifadhi nakala ya data sehemu nyingine na hii hunisaidia kupata data ninapoihitaji jambo jingine ni kutumia au kupanga data vizuri kwa kutumia mafolda yenye majina sahihi na kuorodhesha vyema jambo jingine mimi huepuka njia za mtandao ama wi-fi zisizo salama hii hunisaidia katika kuhifadhi na kufungua data muhimu na kuiweka salama.

Ndiyo mimi husoma gazeti kila karibu takiribani kila siku kwa sababu gazeti hutoa habari na elimu na burudani katika maisha yangu. Na lina umuhimu kwangu kwani mimi hupata habari za haraka kwani gazeti hutoa habari za ndani za kimataifa na hunisaidia katika kufahamu matukio ya kisiasa na kiuchumi gazeti pia huniongezea ya maarifa na helimu kwani makala ya, za elimu, kilimo, afya, biashara na teknolojia huwa kwenye, zimewekwa kwenye gazeti na hivo hunisaidia katika kujinoa pia gazeti hunisaidia katika kuelewa na kuimarisha jamii kwani huonyesha changamoto za, na mafanikio ya jamii na mambo watu wanayoyapitia na jinzi ya kusaidia au kushiriki na kuelimisha watu wengine. Gazeti ninapolisoma hunisaidia katika kuendeleza luga na uwandishi kwani kusoma gazeti huimarisha msamiati wangu na hunipa ufahamu wa luga zaidi. Pia katika kusoma gazeti hunisaidia katika kusambua maswala ya kibiashara kwa kuelewa au kuonyesha bei za bidhaa soko na hisa na mambo ya kiuchumi gazeti pia huleta burudani na starehe. Kwani zipo sehemu katika gazeti za michezo, vichekesho, riwaya, riwaya fupi na matangazo ya dharura. Pia hunisaidia katika kuimarisha uwajibikaji wakiraia kwani katika kuongeza hali ya kuelewa haki wajibu wa ushirika wakijamii na uchochea ndani yangu kukua mwanainchi alie mwanainchi bora.

Mimi hujifunza mambo mapya kwa kutumia au kwa kuweka vigezo mbalimbali kama kwa mfano kuweka malengo ya kujifunza. Mimi huamua ni kwanini nataka kujifunza jambo na kwanini na iyo hunisaidia katika kufanya kujifunza kuwa na mwelekeo na motisha. Jambo la pili mimi hugawanya mambo magumu kuwa madogo badala ya kujifunza kitu kikubwa kwa wakati mmoja mimi huvichanya vipengele vidogo vidogo ili ku ili kujifunza lugha, mimi huanza maneno ya kawaida, kisha sentensi, kisha mazungumzo jambo jengine mimi hutumia njia tofauti za kujifunza kama kusoma vitabu, makala, kusikiliza podcast au radio ya elimu, ama kuangalia video za mtandaoni na kufanya mazoezi ya vitendo. Jambo jingine mimi huandika au uchora maelezo kwa kufanya muktasali, lamani ya mawazo au daftari la kumbukumbu. Hii hunisaidia katika kuelewa vizuri na kukumbuka kwa muda mrefu jambo jingine mimi hujifundisha kufundisha watu wengine. Kile kitu ambacho nimejifunza na ni kipya, mimi hufunza marafiki au familia. Hii hunisaidia katika kufahamu na kuitambua zaidi na kupunguza kuisahau. Pia mimi hutumia mbinu za kujirudia, yani repetition kwa kurudia taarifa, kufanya mazoezi na halikadhalika mimi pia hujumlisha maarifa mapya nayoyajua hii hunifanya kuwa mchangamfu, kufanya kuelewa na kurahisisha mambo haraka jambo jingine, mimi hutenganeza ratiba ya kujifunza. Kwa kutaka kujifunza jambo jipya, mimi huweka muda maalum wa na wa kila siku au kila wiki na huepuka kukaa bila mpangilio. Kwani akili hupoteza umakini jambo jingine, mimi hutambua mtindo wa kujifunza baada ya kupenda somo, mimi usikiliza, mimi hufanya kwa vitendo na pia hutumia mtindo unaofaa zaidi ili kuboresha uelewaji wangu.